Aina ya muziki ambayo naipenda ni muziki wa reggae, pia napenda muziki wa bongo, lakini reggae ni muziki ambayo naoenzi sana. Mwimbaji au, mwana bendi, ninayependa ambayo huwa anaimba hii muziki ni bob marley. Huu ni muziki ambayo huwa nausikiliza wakati ninaenda kulala na wakati napotoka kazini ama wakati napopumzika. Huu muziki ninapousikiliza huwa nahisi vizuri sana.

Mimi huwa napenda kutumia video katika mawasiliano. Hili ni jambo ambalo nimezoea kufanya haswa wakati napokuwa natarakilishi yangu huWa napenda kuzungumza na mtu aliye mbali kupitia kwa njia ya video hii huwa inafanya mawasiliano kuwa rahisi na pia mimi huwa napenda kuona huyo mtu moja kwa moja ninapowasiliana naye ili niweze kupata ujumbe kamili na kwa muda unayostahili.

Naam, mimi huwa napenda kuenda madukani asa wakati ni napo enda kutafuta vyakula, kutafuta mboga, matunda na hata pia kutafuta unga. Ni napo pata nafasi ya kutembea kule mjini huwa napenda kuzunguka kwa maduka kuona bei ya bidhaa kathaa ili niweze kujipanga kika milifu.

Naam, mimi nikona ndege wa kufugwa nyumbani. Huyu ni ndege ambaye anaitwa kuku. Kuku ni ndege ambayo mimi huwa nampenda sana. Huyu ni ndege ambaye akiweza kufugwa vizuri, huwa anatupatia mayai kwa wingi. Na pia, uwa natupatia nyama. Haya mayai tunaweza yauza na pia kutengeneza pesa ambazo zinaweza tumika ili tuweze kujikimu kimaisha.

Kati ya sera nyingi muhimu za kampuni, moja ya muhimu zaidi ni sera ya maadili ya utumiaji wa teknolojia na faraka taarifa. Hii ni sera ambayo huwa inajenga uaminifu katika kampuni. Wateja wanahitaji kujua data zao, zinatumika aje na pia zinalindwa kivipi.

Naamu, mimi huwa napenda kusoma maoni kwa mutandao. Hili ni jambo ambalo huwa nazoea sana kwa sababu ninaposoma maoni kwa mutandao. Uwa inaniwezesha kujua mambo yale ambayo yanatendeka mahali ninapoishi katika ule wakati na pia mambo yenye inatendeka ulimwenguni kote. Kuna mambo mingi ambayo hutendeka inaeza kuwa ni mambo ya siasa, mambo ya uchumi na hata teknolojia.

Ujuzi ambao ningependa kuupata ni ule ujuzi wa teknolojia ya kisasa. Huu ni ujuzi ambao ni muhimu kwangu sana. Kwa sababu naweza tumia huu ujuzi pale kazini ili kurahisisha mambo yangu. Na nimeshahai jaribu kujifunza ujuzi huo hapa awali. Kupitia kwa njia ya mtandao huwa natumia tarakilishi yangu ama pia naweza tumia simu. Wakati mzuri wa kuanza kufanya au kusoma huu ujuzi, unaanza hivi sasa.

Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo mno. Kuta za chumba changu cha kulala ni za rangi nyeupe. Pia, kitanda changu ni kidogo lakini kime tengenezwa kwa njia ambayo inaridhisha. Ninapo tazama kutoka dirishani nikiwa chumbani mwangu, hua naona vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, magari mimea, miti na vile watu wanavyo tembea kule nje. Kitu ambacho nakipenda katika chumba changu cha kulala ni televisheni na radio.

Wakati wa mapumuziko kazini, mimi hua napenda sana kusoma vitabu. Ama saa zingine ua napenda kujumuika na marafiki. Wangu, tukiongelea mambo kathaa kama vile siasa. Tunaeza ongelea siasa inayofanyika nchini mwetu Kenya na pia kwote duniani. Na pia tunapenda kwongelea mambo ya soka.

Kuna mafanikio mengi sana ambayo nimepata kutoka kazini. Mimi ni mwalimu na kila wakati mwisho wa mwezi mimi hupata fedha kupitia kwa njia ya mshahara hizo fedha huwa zinanisaidia kukidhi mahitaji ya familia yangu na pia jamii yangu. Na pia fanikio lingine ni jinsi ya kutangamana na watu katika jami. Hilo ni jambo muhimu sana kwa sababu limeniwezesha kuwa na marafiki wengi sana.

Naam, mimi huwa napenda maua. Hii ni baadhi ya mimea ambayo huwa inavutia kwa macho. Na pia, unapopanda maua katika boma lako ama kuzingira maua kwa nyumba yako, hua inatoa harufu nzuri sana. Na pia, ua nikivutio kwa wanyama na pia mahali pa kujificha kwa wanyama.

Kusema ukweli, sijatumia teknolojia ya sauti. Kuna baadhi ya teknolojia ambazo nimetumia hapo awali. Lakini teknolojia ya sauti ni teknolojia ambayo ningependa sana kukua na ujuzi wa kuitumia. Ningependa sana kutenga muda ili niweze kusoma jinsi ya kutumia hii teknolojia ya sauti. Na pia nijue umuhimu wake.

Nchi ambaye ningependa kuitembelea ni nchi jirani ya Tanzania. Hii ni kwa sababu ningependa kuenda kusoma mambo mengi kuhusu utamaduni, mila na desturi huko Tanzania. Kitu ambacho nimekumbuka hivi majuzi kuhusu nchi hiyo ni vita vya hao wenyewe kwa wenyewe wakati wa kura. Na ningependa kuona mambo mengi kuhusu utalii humo nchini Tanzania.

Mimi huwa napenda baridi ikilinganishwa na joto. Hii ni kwa sababu wakati wa joto, mimi huwa natoa jasho kwa wingi na huwa nalowesha nguo zangu. Na pia huwa napata wakati mugumu kuosha, hizo nguo kwa sababu, zinahitaji kukue na maji kwa wingi na pia sabuni, ambayo hua nakua tatizo kuipata.

Tukio muhimu katika maisha yangu ilikuwa wakati wa nilipo kuwa nahitimu katika chuo kikuu. Iyo ilikuwa mwaka wa elefu mbili na kumin a saba. Iyo ilikuwa ni wakati wa furaha na nilialika wageni wengi sana katika sherehe hiyo na tuliburudika sana.

Naam, mimi huwa napenda kuoga kwa maji ya moto, hii ni kwa sababu maji ikiwa moto huwa sihisi baridi, na pia wakati wa baridi mimi huwa natetemeka sana, na ninapo chemsha maji huwa naoga nikiwa sina wasiwasi wowote.

Mimi hutumia simu yangu zaidi wakati wa mawasiliano. Kwa mfano, nikiwa pale kazini, nikitaka kuwasiliana na wale watu wako pale kazini, huwa natumia simu. Na pia, wakati ninapohitaji kuwasiliana na jamii yangu, pia huwa natumia simu.

Naamu, mimi huwa napenda kujaribu vyakula vipya na vyakula tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambayo huwa napenda kutalii nchi zilizo karibu nami na pia nchi za ngambo. Na kwa sababu ya hiyo, huwa nakutana na watu wanaotoka jamii tofauti tofauti na wanaopika vyakula tofauti tofauti.

Mimi ufanya mazoezi ya mwili mara tano kwa siku. Hiyo ni karibu mara ishirini na tano kwa wiki. Uwa nafanya hivi hili niakikishe ya kwamba mwili wangu uko na afya ya kutosha. Hili pia nipunguze magonjwa na mambo mengi ambayo naezapata.

Mimi huwa napenda mkate unao ituwa mkate wawishwa. Huu ni mkate ambao huwa unatayarishwa kwa umakini. Na ni mukate ambao mtu anapo kula ama anapo utumia. Huwa hauna madhara yoyote ya kiafya. Na ni mkate ambao si rahisia kupatikana.

Naam mimi nimewai safiri kwa ndege nakumbuka mwaka uliopita nili safiri kwa ndege kutoka Mombasa hadi kisumu. Hiyo likuwa safari ambayo likuwa fupi hadi ili nishangaza sana. Nilitumia chini ya dakika thelathini kufika kisumu.

Mimi upenda sana kutumia mboga za kienyeji katika matumisi yangu ya kila siku. Hii ni kwa sababu hizi ni mboga ambazo ziko na afya na pia ziko na madini kwa wingi. Baadhi ya mboga ambazo hua natumia kila siku ni kama vile, sukuma na managu. Na ni mboga ambazo ni raisi kupatikana.

Mimi uwa napenda kunyoa wala si kuvaa ndevu. Hii ni kwa sababu huwa nakuwa ni raisi wakati napo jitayarisha kuenda kazini ama kuenda sherehe. Kwa maana ndevu ni huwa zinakuwa na kazi mingi sana za kuosha. Na hii ni jambo ambalo ni ngumu sana kwangu.

Mimi huwa napenda kujikinga na jua kali pale ambapo huwa nakaa mahali ambapo kuna kivuli na pia nikienda safari ya mbali ama nikienda kazini na wakati kuna jua kali mimi huwa natumia mwavuli ili kujikinga na miale mikali ya jua.

Mimi ni mwalimu na ninapopata tatizo kazini huko shuleni. Huwa napenda kuuzisha mwalimu mkuu ama naibu wake. Na pia huwa napenda kuuzisha walimu wengine ili tupate suluhu la hilo tatizo. Na pia uwanapenda kutafuta ushauri kutoka watu wengine ili tujue vile tunatatua tatizo kama hilo.

Kabla ya kulala, mimi huwanapenda kufanya zoezi ili kuutuliza mwili. Baada ya hapo, mimi huwanatafuta kitabu wakati mwingine huwanapenda kusoma Biblia. Baadhi ya vitabu ambazo huwanapenda kusoma ni vitabu zinazo zungumzia mambo ya elimu ya biashara na kuegeza. Ili niweze kupata ujuzi mwingi katika sekta ya uwekezaji na biashara.

Naam, mimi huwanapenda kumla samaki. Hii ni kwa sababu mahali ninapoishi kuna mito na nirahisi kumpata samaki katika baadhi ya hizo mito. Na samaki pia ni napomla uwa anaboresha afya yangu kwa sababu huwa anakuwa na madini muhimu kwa kukuza mwili.

Naam, mimi huwa naifadhi kitu cha thamani kama vile pesa ama dahabu kwa sababu na amini ya kwamba nikihifadhi kitu kama hicho kinaweza nifaidi badai katika maisha yangu na ninaweza kiuza kama ni dhahabu naweza uza kwa pesa mingi sana ambaye uwa inaweza nijenga kimaisha na pia kubadlisha maisha yangu.

Kumbukumbu mzuri ninayo katika utotoni mwangu ni wakati ambapo nilikuwa nambari ya kwanza katika darasa la nne. Na kumbuka nilipewa sifa sana na walimu na pia wanafunzi wenzangu waliniona kama mtu aliyebora. Na hilo jambo lilinisaidia sana kupata umaarufu katika shule yangu na pia nilipata cheo ya kuakinara katika shule.

Wakati wa jua kali, mimi huwa napenda kukaa mahali ambapo kuna kivuli. Na pia huwa napenda kutumia maji au kukunywa maji baridi ili kupunguza yale makali ya jua. Na pia wakati mwingine ninapopata fursa huwa napenda kwenda mahali kuna mto ili niweze kuogelea.

Mimi huwanasaidia jamii yangu kwa mambo mengi sana. Kama vile, wale walio na matatizo ya kifedha, huwa nawafungulia biashara. Na pia wale wenye wameshindwa kununua vyakula, huwa nawasaidia. Na pia kununua vitu ndogo ndogo ambazo zinawezasaidia katika familia zao.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na kuku. Nakumbuka nikiwa mtoto, mama yangu alikuwa amezoea kuandaa hiki chakula na ilikuwa kinaandaliwa kwa muda mchache. Na sisi pia tumelelewa na wazazi ambao ni wakulima na walikuwa wamezoea kufuga kuku.

Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu ya mambo mengi, kwa mfano kuna miundo msingi ambayo imeendelea katika mtaa wangu, kama vile biashara, pia kuna usafi, na pia bei ya nyumba iko chini, na ni mahali ambapo kumetulia na hakuna vurugu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema na huwa naamka mapema ili kujitayarisha kuenda kazini. Kabla ya kuenda kazini, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma bibilia na pia kuomba. Baada ya hapo, huwa nafanya mazoezi na nikishamaliza kufanya mazoezi, huwa napata fursa ya kukunywa kiamsha kinywa. Baada ya hapo, uwa naenda kazini.

Mimi huwa napenda kukula chakula kisicho na mafuta mengi. Hii ni kwa sababu mimi huwa nafanya mazoezi. Na ninapofanya mazoezi huwa naangalia sana mwili na afya yangu. Kwa sababu mtu anapotumia chakula kilicho na mafuta mengi kwa wakati mwingi uwa kinamurudisha nyuma katika safari yake ya kufanya mazoezi.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale mazingira ambayo yametulia. Hii ni kwa sababu mazingira kama hayo huwa na yananiwezesha kufanya kazi yangu kwa umakinifu bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Na nikifanya hivyo huwa nahakikisha ya kwamba kiwango changu cha kazi kimeimarika na pia ninazidi kudurusu na kujifunza mambo mingi bila kusumbuliwa na mtu yoyote.

Mimi ua nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Kifaa ninajotumia ni simu kila wakati. Na pia niko na kifaa kinachoitwa tarakilishi. Na ua natumia muda mwingi kufanya kazi yangu katika kifaa hicho. Kwa hivo ni lazima nichaji mara mbili ama mara tatu kwa siku.

Lengo langu la muda mrefu ambalo niko nalo kazini ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata fursa ya kusoma na pia kila mwanafunzi anapata fursa ya kukuja shuleni na kuhakikisha kwamba anapata kiwango sawa na wanafunzi wengine cha elimu bila kuonyesha mapendeleo yoyote.

Naam, mimi huwa napenda asali. Kila mara ninapotumia kiamsha kinywa kama vile kahawa, huwa napenda kuongeza asali. Na pia, huwa napaka asali kwa mkate. Ninapokunywa kiamsha kinywa. Asali huwa ni kama dawa. Na huwa inatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mimi ua natumia muda mrefu, mtandaoni kwa siku. Hii ni kwa sababu, mtandao uwa ni kama ngao muhimu sana kwa vitu ambazo wanafanya. Kazini na pia ninapo kua kwa nyumba. Baadhi ya mamba ambayo wanafanya mtandao ni kama vile kusoma na pia kudurusi mambo mingi yanayo endelea katika dunia.

Wakati wa mapumuziko ya mchana, huwa ni wakati ambapo mimi huwa na kula chakula cha mchana. Alafu pia, wakati huo, huwa inakuwa ni mwafaka sana kwa mimi kusoma. Na baada ya hapo, kama nitakuwa bado niko na muda kidogo, huwa napenda kucheza na wanafunzi wangu tenesi ya meza. Ambao ni mchezo maarufu katika shule yetu.

Mimu huwa napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki na huwa ni wakati wa wikendi ambapo huwa napata muda wa kupumzika kwa sababu huo wakati huwa siendi kazini na huwa napenda kutafuta marafiki zangu ili tuweze kuambatana na kuenda katika sinema.

Wakati mwingi ninaposafiri kila siku mimi huwa natumia kari ya abiria. Hii ni kwa sababu magari hayo ni raisi kupatikana katika kitongoji chenye mimi huwa naishi. Na wakati mwingine pia huwa na tembea kwa miguu kwa sababu mahali penye huwa naenda huwa si mbali sana.

Mimi ufua nguo zangu mara moja kwa wiki na hasaa wakati wa wikendi ambapo uwa sijaenda kazini na mimi ufua nguo chache sana kwa sababu ufua uwa ni kazi ngumu na inaitaji mtu akue amejitayarisha vilivyo.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuishi vizuri na watu katika jamii na pia ningependa kumshauri awe mtu ambaye ako na bidii kwa kila jambo analo lifanya. Kwa sababu tunapoishi hapa duniani tunashauri ya kwamba tutie bidii katika kazi na mambo mengi ambayo tunafanya ili tuweze kufanikiwa.

Maendeleo ambayo ningependa kuona ni kuelimisha jamii. Asaa vichana ambao wametoka katika kidato cha nne. Hii inaweza fanyika ili kuunda nafazi za kazi katika jamii. Na pia ni kama jambo la kuinua jamii ili kupunguza umaskini.

Mimi niko na kipawa cha kuimba na nilianza kuwa na kipawa iki nilipokuwa mtoto na nakumbuka nilikuwa naimizwa kuimba na mama yangu. Nimetengeneza nyimbo mingi sana na niko na amani ya kwamba nitachapisha hizo nyimbo katika mtandao hivi karibuni.

Mimi huwa napenda kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani. Hii ni kwa sababu GPS ni programu ambayo ishawekwa katika simu. Kwa hivo inakuanga ni rahisi muno kutembea na programu kama hiyo ikiwa kwa simu na ni rahisi pia kuitumia.

Mwalimu ambae namkumbuka kutoka shule yangu ya msingi alikuwa naitwa mwalimu kiongo. Huyu alikuwa ni mwalimu ambaye alikuwa hamejitolea kutufunza michezo mbali mbali. Baadhi ya michezo ambayo alitufunza ni mchezo ambao unaitwa mpira wa magongo. Na alikuwa ni mwalimu ambae alikuza talanta yetu hadi tukakua na ule umaarufu wa kucheza katika kiwango cha national level.

Mimi upokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa njia mzuri kwa sababu mimi huwa naichukua kama furusa ya kupata ushawishi kwa watu na pia kusikiza kama wanaeza nisaidia kwa fikra zangu ili kutatua tatizo fulani inalo nisumbua katika pilika pilika zakufanya kazi yangu ya kila siku.

Naam mimi huwa nasoma gazeti. Na huwa nasoma gazeti wakati ninapokuwa na nafasi. Kwa sababu huwa najua hiyo ni fursa ambayo huwa inaniwezesha kujua mambo mingi yanayoendelea humu nchini na pia duniani. Baadhi ya mambo ambayo huwa nasoma kwa gazeti ni habari za, michezo, biashara na yale mambo ambayo yametokea katika siasa.

Naamu, mimi huwa wanapenda mziki wa jadi kama vile rhumba na reggae. Hii ni aina ya mziki ambazo nazi enzi kwa sababu huwa ni kama mziki wa ki historia. Inaelezea mambo mengi yaliyo kua yanafanyika hapo awali. Na pia tunaezatumia kama njia ya kujifunza desturi na mila za watu walio ishi kitambo.

Mimi huwa napenda kucheza mchezo ambao unaitwa mpira wa magongo. Huu ni mchezo ambao nimeucheza, tangu nikiwa mtoto. Na nimefunza kucheza huu mchezo hadi, nimekua na umarufu wa kucheza mchezo kama huo. Na ninapo, cheza mchezo kama huo, huwa na hisi ya kwamba viungo vyangu vya mwili vimeimarika na pia huwa inanisaidia katika mazoezi.

Mimi ninapo kuwa na wakati wa msongo wa kazi, huwa napenda kukuwa na mapumziko. Ili ni jambo ambalo li menisaidia kwa sababu, huwa linawezesha akili yangu kupumzika vizuri na pia inapatia akili yangu nafasi. Ili iweze kufikiria na kufanya kazi iliyo bora, wala si kufanya kazi ambayo ni mbovu.

Mimi hupenda kufanya kazi nikishirikiana na wengine kwa sababu jambo hilo huwa linanipea fursa ya kupata fikra tofauti tofauti ili kurahisisha kufanya kazi. Na pia tunapojadiliana na watu wengine huwa nahisi ni kama sina ile muskumo wa kufanya kazi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao, ni kuwa kiongozi wa dunia nzima. Jambo hilo ama uwezo huu ungeniezesha kufanya mambo ambayo yangekuja kuwa faidi watu wengi haswa masikini wanao ishi na kuteseka humu duniani. Jambo hilo, ama uwezo huu ungeniezesha kufanya mambo ambayo yangekuja kuwa faidi watu wengi haswa maskini, wanao ishi na kuteseka humu duniani.